Ningesema jambo ambalo ninapenda kuhusu shirika langu ni mazingira ya ushirikiano na kujifunza yanawezesha kila mtu kukua. Napenda jinsi watu wanavyoshirikiana kusaidiana na kubadilishana mawazo ili kufikia malengo ya pamoja. Pia shirika linaweka kipaumbele kwenye ubunifu na maendeleo. Jambo linalohamasisha mtu kujaribu mbinu mpya na kuboresha ujuzi kila siku. Utamaduni wa heshima na mawasiliano wazi hufanya kazi iwe rahisi na yenye furaha. Vilevile napenda kuona jinsi shirika linavyothamini wateja na kuhakikisha huduma bora zinatolewa kwa kiwango cha juu. Fursa na mafunzo ni kujifunza ni sehemu nyingine ninayoithamini kwani hunisaidia kuendelea kukua kitaaluma na kwa mtu binafsi. Kwa ujumla napenda shirika langu kwa sababu linachanganya maadili mema, mazingira chanya na nafasi ya maendeleo binafsi na kikazi.

Ningesema, ninaweka afya yangu nzuri kwa kuzingatia mtindo wa maisha, unaojali mwili na akili. Kwanza, nakula chakula chenye viritubisho kama matunda, mboga za majani, protini na kunywa maji ya kutosha kila siku. Pia, najitahidi kufanya mazoezi, mara kwa mara kama kutembea, kunyoosha mwili au shighuli nyingine zinazo saidia kuimarisha mwili. Usingizi wa kutosha ni muhimu hivyo nahakikisha napumuzika vizuri ili mwili upate nguvu mpya zaidi ya hayo, napunguza msongo wa mawazo kwa kufanya mambo ninayoyapenda kama kusikiliza muziki, kusoma, kuzungumza na watu wa karibu. Pia ninajali usafi binafsi na kufanya uchunguzi wa kiafya mara kwa mara inapowezekana kwa ujumla, mchanganyiko wa lishe bora, mazoezi, na mapumziko hunisaidia kudumisha afya njema kila siku.

Mahali kwa historia ambapo ningependa kutembelea ni inchi ya misri kuhasa kuona piramidi za giza. Kwa sababu ni alama kubwa kwa historia ya dunia. Piramidi hizi zinonyesha ustaarabu wa kale wa umisri, ujuzi wao ujensi na maarifa ya sayansi yaliyo tangulia kwa miaka mingi. Kutembelea eneo hili kungenipa nafasi ya kujifunza kuhusu farao, maisha ya zamani, haimani za watu wakale. Pia nigependa kuona sanami ya sphynix na makaburi ya kale eduipadhiliwa kwa muda murefu. Historia ya Misri inahadithi nyingi za kuvutia kuhusu nguvu, dini na maendeleo ya binadamu. Kutembelea eneo hili ungeongeza uelewa wangu wa historia na kunipa heshima kubwa kwa juhudi za watu wakali. Kwa ujumla ni mahali yenye elimu, mshangao na thamana kubwa kwa historia.

Uhusiano ambao ninao na wazee wangu ni uhusiano mzuri. Uhusiano unaojengwa ju ya heshima, upendo na mawasiliano ya wazi. Nawathamini kwa sababu hawana uzoefu mkubwa wa maisha na mara nyingi hunipa ushauri wa busara ninapokumbana na changamoto. Ninajitahidi kuwasikiliza, kuwaheshimu na kutumia muda pamoja nao ili kuimarisha uhusiano wetu. Pia najaribu kuwasaidia inapowezekana. Iwe ni kupitia mazungumzo, msaada wa vitendo au kuwapa faraja wanapohitaji. Uhusiano huu hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya familia yenye nguvu na historia pamoja. Kwa ujumla, wazee wangu ni chanzo cha hekima, msaada na motisha katika maisha yangu ya kila siku. Na ninawathamini uwepo wao sana.

Nasherehekea mafanikio ya timu kwa kuonyesha furaha na kuthamini juhudi za kila mwanachama. Mara nyingi kusherehekea kwa kuwapongeza wenzangu, kushiriki maneno ya motisha na kukumbuka mchango wa kila mmoja katika kufikia mafanikio hayo. Pia napenda kushiriki sherehe ndogo kama vile kula pamoja, kupiga picha za kumbukumbu au kufanya shughuli za burudani ili kuimarisha mshikamano wa timu. Zaidi ya hayo nachukua muda kutathmini mafanikio yetu ili kujifunza nini kilifanya na tufanikiwe na jinsi ya kuboresha zaidi katika siku zinjazo. Kusherehekea pia kunahusisha kuwashukuru viongozi au wale walitoatoa msaada mkubwa njiani. Kwa ujumla kusherehekea mafanikio ya timu kunaleta furaha, uongeza morali na kuimarisha uhusiano mzuri kati ya wanachama wote wa timu.

Nina watia wenzangu moyo kwa kuzungumuza nao maneno ya kutia nguvu na kuwahimiza kuendelea hata wanapo kutana na changamoto. Napenda kusikiliza mawazo yao na kuwapa nafasi ya kueleza hisia zao bila kuhukumiwa jambo linalofanya wasijisikie kuthaminiwa. Pia nawapongeza wanapofanya vizuri hata kwa mafanikio madogo ili kuongeza kujiamini na motisha. Mara nyingine nawasaidia kwa vitendo kama kushirikiana katika kazi au kutoa ushauri unaojenga. Vile vile, ninajaribu kudumisha mazingira chanya kwa kuwa na mtazamo mzuri na kuonyesha mfano wa nidhamu na uvumilivu. Kwa ujumla, kuwatia moyo wenzangu kuna jenga mshikamano, huongeza morali na husaidia timu kufikia malengo kwa pamoja.

Ningesema naenda maktabani mara nne kwa mwezi kwa sababu nisehemu tulivu inayenisaidia kujifunza na kuongeza maarifa. Kila ninapoenda maktabani napata nafasi ya kusoma vitabu mbalimbali kufanya utafiti na kujifunza mambo mapya bila usumbufu. Mazingira ya maktaba hunipa umakini zaidi na kunisaidia kupanga mawazo yangu vizuri. Pia napenda kutumia muda huo kuboresha ujuzi wangu wa kusoma na kuandika. Pamoja na kupanua fahamu wangu katika masomo tofauti tofauti. Mara nyingine maktaba hunipa nafasi ya kukutana na watu wenye malengo na kujifunza. Jambo linalonipa motisha zaidi. Kwa ujumla, kwenda maktabani mara nne kwa mwezi hunisaidia kufanya niwe na nidhamu na kujifunza. Kuongeza maarifa na kuimarisha maendeleo yangu binafsi na ya kitaaluma.

Ningesema nimewahi kununua tikiti za tukio kwa sababu ni njia nzuri ya kushiriki, burudani na kupata uzoefu mpya. Kununua tikiti unipa nafasi ya kuhuduria matamasha, michezo, maonyesho au hafla maalumu zinazobutia. Mara nyingi, uchagua tukio kulingana na mambo ninayopenda, kama mziki, michezo au shuguli za kijami. Mchakatu wa kunua tikiti unaweza kuwa mtandaoni au moja kwa moja kwenye sehemu ya tukio. Kulingana na upatikanaaji. Pia ninapenda kupanga mapema ili kuhakikisha napata nafasi nzuri ya kuebuka tukio. Kuhuduria matukio kwa tikiti uongeza furaha kunipa kumbuku mzuri nafasi ya kukutana na watu wenye maslahi yanayofanani. Kwa ujumla ni uzoefu unaovutia na unaongeza burudani maishani.

Ndiyo ningependa kusema napenda kucheza na watoto kwa sababu huleta furaha, nguvu na hali ya uchangamufu. Watoto wana ubunifu mkubwa na wanajua kufurahisha kwa mambo madogo madogo. Jambo linalosaidia kuona maisha kwa mtazamo chanya. Kucheza nao hunifanya nijisikie huru, hupunguza msongo wa mawazo na kuongeza tabasamu. Pia ni nafasi nzuri ya kuwafundisha maadili mema, ushirikiano na kueshimiana kupitia michezo mbalimbali. Napenda kushiriki michezo ya nje, hadithi au shughuli za ubunifu. Kama kuchora na kuimba. Zaidi ya hayo, kucheza na watoto kunajenga uhsiano wa karibu na kuimarisha mawasiliano kati yetu. Kwa ujumla, muda ninaoutumia kucheza na watoto ni wa thamani. Unaoleta furaha ya kweli na kumbukumbu nzuri zinazodumu.

Ningesema napenda kukimbia kwa sababu ni shugli inayongeza afya ya mwili na akili. Kukimbia kuna saidia kuongeza nguvu za misuli, kuboresha mfumo wa moyo na mapafu, na husaidia kudumisha uzito unaofaa. Pia ni njia nzuri ya kupunguza msongo wa mawazo na kupata utulivu wa akili. Kwani, mwili hutoa endorphins zinazo ongeza hisia za furaha. Napenda kukimbia asubui au jioni. Mara nyingi katika maeneo tulivu kama bustani au barabara zisizo na foleni. Jambo linalo ongeza stare. Zaidi ya hayo kukimbia hunisaidia kueka nidhamu binafsi, kujiwekea malengo na kujivunia mafanikio madogo ninayo ya timiza. Mara nyingine napenda kushirikiana na marafiki au wanakikundi wa kukimbia. Jambo linalo ongeza motisha na mshikamano. Kwa hakika, kukimbia ni burdani yenye faida kiafya na kihisia inayo ongeza tija na furaha ya kila siku.

Ningesema napenda kula mkahawani kwa sababu ni burudani ya kipekee, inayejumuisha ladha nzuri na maanthari na mazingira mazuri. Mara nyingi napenda kula chakula kilichoandaliwa kwa haraka na kwa usahihi. Kama sandwichi, vibanzi, mkate yenye nyama au juisi safi. Kula mkahawani pia kunatoa nafasi ya kushirikiana na marafiki, familia au wenzangu kazini. Jambo linalo ongeza furaha na mazungumuzo mazuri. Zaidi ya hayo njia rahisi ya kupata chakula bila kuchanganya shughuli nyingi nyumbani. Napenda pia kufurahia manthari ya mkahawa, muziki mdogo na huduma nzuri zinazo ongeza starehe wakati wa kula. Kwa hakika, kula mkahawani si kitu, si tu chakula bali ni uzoefu wa furaha, burudani na kuunda kumbu kumbu nzuri kila mara.

Kwa hakika napenda chai kwa sababu ni kinywaji kinachonipa faraja na ni sharti kwa kila siku. Mara nyingi napendelea kunywa chai asubuhi baada ya kuamuka. Kwani hunisaidia kuamsha mwili na akili kwa utulivu. Napenda chai yenye ladha nzuri, yenye chai safi, sukari au siagi kidogo. Na mara nyingine kuongeza viungo kama tangawizi au karafuu kwa harufu na afya. Kunywa chai pia ni wakati mzuri wa kupumzika, kufikiria au kuzungumza na familia na marafiki. Zaidi ya hayo napenda kuipika chai mwenyewe mara kwa mara. Kwani hufanya kinywaji kiwe chenye ladha ya kipekee na kujumuisha utunzaji binafsi. Kwa hakika chai ni zaidi ya kinywaji ni burudani, utulivu na sehemu ya utamaduni wangu wa kila siku.

Malengo yangu kazini kila mwezi naweka kwa njia ya kupanga kwa utaratibu na kipaumbele. Kwanza, ninapima kazi zote zinazohitaji kufanya mwezi huu na kuzitenganisha kulingana na umuhimu na dharura. Kisha, ninaweka malengo madogo yanayoweza kufikiwa ndani ya muda maalum. Jambo, linaloongeza motisha na tiji. Mara nyingine naandika malengo haya kwenye kalenda au daftari. Ili kukumbuka na kuyafuata kwa umakini. Pia na pima maendeleo yangu mwishoni mwa kila wiki. Ili kuona ni malengo gani, nimeshinda na ni yapi yanayohitaji juhudi zaidi. Kwa ujumla, kueka malengo kila mwezi, hufanya kazi iwe rahisi inayongeza nidhamu na husaidia kufikia mafanikio makubwa kwa hatua ndogo lakini dhabiti.

Ningesema kinachofanya ni cheke ni mchanganyika wa ucheshi wa kweli mambo ya kuchekesha za hisia za furaha zinazo tokea kwa urahisi. Mara nyingi, ninacheka ni naposikiliza vichekesho vya wazee mambo ya marafiki au kucheka pamoja na familia wakati wa burudani. Pia kuna video za vichekesho za mitandaoni au hadithi za kuchekesha hufanya ni cheke mara si moja. Zaidi ya hayo, mazungumzo wa kirafiki unaojumuisha kejeli zisizo hatarishi tabasamu la mtu au tukio lisilo la kawaida kufanya niongo ke furaha. Cheka pia linakuza afya ya mwili kwa kutoa endofinsi zinazoangeza hisia za furaha na kupungoza msongo wa mawazo. Kwa hakika, nicheke inaposhirikiana na wengine. Kuwa na ubunifu au tukio la kushangaza, jambo linalo ongeza furaha na utulivu wa kia kili.

Ningesema nachunga muda kazini kwa kuzingatia nidhamu na kupanga ratiba kwa makini. Kwanza napanga kazi kulingana na kipaumbele cha kila jambo. Kuhakikisha kazi muhimu, zinakamilika kwa wakati ufaao. Natumia kalenda au daftari kurekodi shighuli za muda za kila siku. Jambo linalonisaidia kuepuka au kusahau au kuchelewa. Pia naweka muda wa mapumziko ili kuondoa uchovu na kuongeza tija. Mara nyingine napunguza upungufu na usumbufu kama simu mitandao ya kijamii au mazugumzo ya siyo lazima wakati wa kazi. Pia napima maendeleo yangu mwishoni mwa siku ili kuona ni kazi gani zimekamilika na yapi yanahitaji juhudi zaidi. Kwa hakika kuchunga muda kazini kunasaidia kuwa na tija, utulivu wa akili na mafanikio katika kazi.

Ningependa kusema jambo la muhimu kwa dini ni muhimu kwababu hutoa muongozo wa madili, imani na maisha ya kila siku. Dini hufundisha jinsi ya kuishi kwa heshima, upendo na uvumilivu kwa wengine. Jambo linalosaidia kudumisha amani katika familia na jamii. Pia jambo la dini hutoa nguvu ya kiroho wakati wa changamoto, msongo wa mawazo au huzuni. Kwani imani huimarisha moyo na kutia matumaini. Zaidi ya hayo, dini hufundisha utu, mshikamano na huduma kwa wengine. Jambo linaloongeza mshikamano wakijamii tukishiriki maombi, sherehe za kidini au misa tunapata nafasi ya kujenga uhusiano, wakaribu na jamii. Na kufanya kazi kwa moyo safi. Kwa hakika jambo la dini ni muhimu kwa afya ya kiroho, madili, mshikamano wakijami.